Ndiyo mie napenda sana kuoga na maji moto kwa sababu unapata maji moto inakufanya usikie umepumzika rabda ulikuwa umechoka sana kazini hivo ukioga na maji moto inaeza kukufanya uhisi vizuri mwilini pia viungo vyako vinaeza kulainika na unahisi vizuri labda kama umeeza kuamka unaeza kuamusha siku yako kwa njia ambayo inafaa na hiyo ndiyo mambo mazuri ninayo pendea maji yangu moto.

Mie huhakikisha kuwa nalinda faraga yangu mitandaoni kwa kuweza kupunguza maoni ya watu katika labda nimeweza kuweka picha yangu pale hivi naeza kupunguza wale watu wataeza kuizungumzia pale ili nihakikishe kuwa sipati yale mambo wambayo hafai na tena watu ambao hawana nia nzuri hawaezi kupata ama kunifikia kuweza kuzungumzia jambo ambalo halifai.

Uzeefu ambao umewahi nishangaza sana ni kulala mapema ama kulala nikitumia simu. Huo ni uzoefu ambao haukuweza kunipendeza na sikuweza kufurahia kwa wakati mrefu kwa sababu haukuwa mzuri hata kidogo hivo huu uzoefu niliweza kukabiliana nao na nikaeza kujiitimu kujijuwa zaidi.

Ndio mie napenda sana kuimba kwa sababu nikona sauti nzuri na nahisi kuwa hii sauti yangu nikienda pale studioni naeza kurekodi nyimbo mingi sana nyimbo sana za kusifu kwa sababu napenda sana kusifu hivi pale nyumbani kwangu mie wakati mwingi hutumia kusifu na nahisi sauti yangu ni nzuri hivi naeza kusifu nayo mara kwa mara ama pahali tofauti tofauti kwa hivo naeza imba kwa kijumla.

Mara nyingi ya subuhi mi huweza kukula mayai na mkate kwa sababu ni raisi kutengeneza na labda sinamuda wakupika vitu vigumu vigumu hivi naona naonelea ni viraisi sana kweza kupika mayai na mkate labda wakati mwingine na chemsha wakati mwingine na yakaanga hivyo ndivyo mimi huweza kukula asubuhi ama matunda wakati mwingine vile tuni ninavyojisikia.

Uzoefu mkubwa sana kazini ambao umenifunza ni uzoefu wa kuweza kutumia teknolojia hivi naona huu uzoefu ni mzuri kwa sababu naendelea nikijua mambo mapya ambayo sikuwa nayajua hapo awali na sikuwa nayafahamu na hivi naona hiyo ni mambo poa vizuri sana na.

Napenda sana kutembea na familia yangu mahali tofauti tofauti na tukieza kutembea pale tunaweza kufanya shughuli kama vile michezo michezo ya kukimbizana michezo ya kucheza mipira pamoja hii huweza kutuleta pamoja na pia kutuleta pamoja tunaweza kushirikiana umoja na upendo.

Maendeleo mbayo ningipenda sana kuona katika jamii ni maendeleo ya wa wote keza kujua kujumuisha ama kusoma na kutumia teknolojia ya kisasa. Kwa sababu vile tunavyo endelea mambo ya nawa mangumu na pia watu waweze kujikubali labda mtu ni mlemavu pia watu wengine katika jamii waweze kumukubali alivyo.

Zawadi nzuri sana ambayo nimewai kupokea ilikuwa simu kwa sababu ule muda nilikuwa nasumbukana na simu simu yungu ilikuwa yaisha moto wa raka na inamatatizo mengi barimbali kuivo ile wakati niliponunuliwa simu na shangazi yangu nilifreya sana kwa sababu nilikuwa nimegoja sana na inaumuhimu sana katika maisha yangu.

Ndio mi napenda sana hisabati kwa sababu hisabati inafanya nifikiria zaidi ili nieze kutafuta lile jibu ama neze kutafuta suluhisho ya lile swali kwa hivo wakati mwingi utapata na jaribu kufanya mahesabu tofauti tofauti labda ya kazini ama yangu kibinafsi tu.

Mimi huwa nangoja barua pepe mara kama mbili hivi kwa siku ama tatu yalingana labda nilikuwa nimeuliza kazi hivi muda wote mimi hukaa nikiangalia kama nimeweza kutumiwa ile barua pepe na nikiweza kuona nimetumiwa huwa nafurahi sana. Hata sasa hivi naomba niweze kupata majibu ya barua pepe ambazo nimeweza kuzituma nikiomba kazi tofauti.

Ushauli ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni aeze kujitahidi kwa kila kitu anachofanya. Hivyo usipoteze muda kwa vitu ambavyo havifai. Hivi uhakikishe kuwa wakati wowote unapata muda unajifunza kitu, kitu ambacho kitakusaidia. Labda ni kitu wa cha kazi ama kitu chochote tu kile usije ukapoteza muda ovyoovyo ukifanya vitu ambavyo havifai.

Mi huakikisha kuwa naeza kuyongea na wafanyikazi wote ama wenye ambao labla wameeza kukosana. Hivi kwa sababu mi ni mkubwa wao na hakikisha kuwa kila mtu ameza kujieleza maoni yake. Kisha baadae naeza kujua jinsi ya kutatua lile sa tatizo.

Kinywaji ambacho miina kupenda sana. Kunywa wa subuhi ni chai ya majani. Kwa subuhu chai inanguvu sana na tena inakupea motisha ama inakusaidia sana kwanzia siku ya kwa vizuri. Na unapata kwa ukifanya vile unajihisi vizuri ni kinywa chai inajihisi vizuri sana siku ya angu yo.

Mimi huhakikisha kuwa nimehudhuria ile kujitayarisha kwote labda uwanjani nahakikisha kuwa nimevaa mavazi ambayo labda tunafaa kuvaa na pia nahakikisha kuwa labda kuna kitu ambacho labda kuna mtu anafaa kuchangiwa ama jambo kama lile nahakikisha kuwa nimelitenda kushirikiana na timu yangu vilivyo.

Mi hupenda sana mahusiano mazuri kwa hivyo mi wakati wote unyenyekea na kuweza kuzungumza na watu wengine kwa jinsi ya heshima kwa vile najua kuwa mahusiano ni kitu cha muhimu sana kwa maisha ya binadamu na hivyo hii ni kitu ambacho kinanifuraisha sana na kinanipamotisha kuishi vizuri na wengine.

Ndiyo mie napenda sana kuangalia nyota kwa sababu inanipa mafikra mazuri na tena inanipa ma amani kueza kutazama zile nyota nahisi vizuri hivi naona raha kuzi wakati mwingine nazihesabu tu nikizitazama nazihesabu na tena mafikra mazuri yanani kujia wakati ambapo nazihesa.

Ndio nimewahi kuenda tamasha la muziki tulikuwa tumeenda na rafiki yangu na hivi tulikuwa tumehudhuria kwa mwanamuziki ambaye tunampenda sana anaitwa bana huyu ni mwanamuziki ambaye ana nyimbo nyimbo nzuri za kutuliza moyo tena za mapenzi na hivi ili linanipa motisha zaidi.